Kutazama nje ya dirisha naona majengo ya mtaani, magari zinapita barabarani na miti chache pembeni asubuhi ninapenda kutazama nje ju kuna fresh air na watu wanaanza shughuli zao jioni mambo hubadilika, trafiki inoongezeka na anga inakua ya orange Wakati wa mvua taa huwa green sana lakini kiangazi kuna vumbi mob kutazama nje nahisi poa inanieka calm na inanifanya nifikirie life.

Ndyo, mara mingi mimi hununua vitu wa kutumia simu yangu, siku hizi simu imenisaidia sana juu almost kila kitu iku online, naeza oda nguo, viatu, electronics, sama hata chakula, kupitia apps, ama pages za instagram na whatsapp, malipo nao ni rahisi, juu natumia mpesa, so sio lazima nitoke nje ama nibebe cash, kitu napenda ni convenience, juu unaweza nunua kitu ukiwa nyumbani, ama hata ukiwa kwa matatu.

Mimi uweka na nosiri salama kwa kwa kuhakikisha si raisi mtu kuguess Kwanza stumii vitu obvious kama jina yangu tarehe ya kuzaliwa ama 1, 2, 3, 4 Uwa na changanya herufi kubwa na ndogo, namba na symbols, kidogo, ju iyo, hufanya password iwe strong Pia siwezi weka na nosiri moja wa kila account ju ikileek moja, zingine zote zita kuwa risk Kwa account muhimu kama email ama banki, mi huwa kikisha ni kona two-factor authentication ili hata mtu hata apate password bado hawawezi ingea kiraisi na andika password zangu mahali salama ama natumia password manager badayala kuzieka kichwani vibaya pia wana chenye ni nosiri mara kwa mara especially nikihisi kuna vitu sipoa kwa injia na jihisi niko safe online na si stress sana.

Kwa upande wa dini, jambo muhimu sana kwangu ni maadili na namna inanifundisha kuishi na watu wengine. Dini inanisaidia kuwa na mwelekeo wa maisha, kunikumbusha kufanya mema, kuheshimu watu na kuwa na huruma. Pia preya ni muhimu kwangu juu inanipa wa amani ya moyo na kunisaidia kupunguza stress especially wakati mambo ikiwa ngumu.

Kila asubuhi nikiamka kwanza napenda kuchukua dakika chache nijipange mentali kabla nianze siku Mimi huamka na stretch kidogo ili mwili ya iamke vizuri Alafu nachukua simu kucheck saa na messages muhimu tu Baada ya hapo mimi huenda kuosha uso kupiga mswaki yeye hunifanya nijisikie fresh kama kuna time napenda kukaa kimya kidogo ni kiplan vile siku itaenda ama nashukuru tu kwa siku mpya niliyopata.

Mazingira ya kazi ninayopendelea ni yale yenye amani, heshima na mawasiliano mazuri. Napenda mahali ambapo watu wanaeza kushirikiana bila presha mingi na kila mtu anaheshimu raia mwenzake Pia napenda mazingira ambayo yanaencourage teamwork lakini bado yanaruhusu mtu kuwa creative na kufanya kazi kwa style yake. Workspace ikiwa organized na si kelele sana hunisaidia kufocus zaidi.

Ninaboreshanaje michakato ya kazi kwa kuangalia kila step na kuona kama kuna njia ya kufanya kitu haraka zaidi na kwa efficiency. Kuangalia tools au apps zinazoweza kusaidia kupunguza errors na kusave muda. Pia kuangalia workflow ya timu kuona kama kuna step zinazohitajika au zinazoweza kurahisishwa.

Mimi huoga mara moja kwa siku. Kawaida asubuhi baada ya kuamka. Kwa baadhi ya siku, kama nimefanya exercises au kumwaga jasho sana, mimi huoga tena jioni kidogo ili nijisikie fresh. Napenda kueka hygiene vizuri kwa sababu inanisaidia kuwa na mood poa na pia inanisaidia kurevenge germs and diseases in my life. Napenda kueka hygiene vizuri sana.

Wakati naitaji msaada kazini, kwanza mimi ufikiria ni nani anaeza kunisaidia vizuri. Inaeza kuwa ni mwenzangu ambaye anexperience. Mimi huliza kwa eshima na kwa direct. Si kubakisha mambo ama kujicheza mwenyewe. Pia, mimi ujaribu kueleza tatizo kwa clarity. Ili mtu anaye nisaidia afahamu vizuri na atue solution haraka haraka.

Nakua motivated kazini pale ninapo shuhudia progresi yangu wenyewe au yatimu Kwa mfano pale kazi inakamilika vizuri na kwa muda au pale wateja wanarithika na service zetu hiyo hunipa energy zaidi Pia nakua motivated nikiona recognition kutoka kwa boss au wenzangu au hata comments ndogo kama good job zinanipa boost kazini.

Ninapendelea suruali zaidi kwa sababu ni flexible na inafaa kwa kazi na activities za kila siku Unaeza kufanya haswa yoyote bila stress juu ya comfort na nirahisi kumatch na shoes au tops tofauti. Lakini pia sipendi kusema sketi si nzuri Kuna situation napenda kuvaa sketi especially pale ni formal event au out in poa.

Napenda kufanya vitu simple na marafiki zangu ile inaleta good vibes na laughter. Mara mingi tunapenda kukutana tu, tukiongea story, tukicheka na kushare life updates. Pia tunapenda kuenda out kidogo, labda kuchoma nyama, kunywa chai ama kuangalia mechi pamoja Wakati mwingine tunaweza kupanga road trip ndogo au kutembelea places poa.

Rafiki yangu wa karibu zaidi ni mtu ambaye tumejuana kwa muda mrefu na tumepitia mambo mingi pamoja. Ni mtu naweza kumwambia chochote bila kuogopa kuhukumia. Na pia, hunipa honest advise atakama ukweli unoma kidogo. Tunapenda kushare story, za life, kazi na plans the future. Na mara mingi unisaidia kuona mambo kwa paspefic kutofa.

Mimi huchaji kifaa changu chasimu kawaida mara moja kwa siku mara nyingi usiku kabla ya kulala au asubuhi kabla ya kwanza shughuli kama nimekua nikitumia sana labda kwa games videos au kwa kuangalia social media Mimi huitaji tena uchaji kidogo wakati wa pause na penda kwa kikisha kifaa na betri poa kila wakati ili nisishindwe kufanya kazi.

Uwezo ningependa kuwa nao ni ability ya kufocus vizuri na kumaliza mambo kwa haraka bila stress. Napenda pia kuwa naskiza communication mzuri, juzi na help sana kazini na maisha ya kila siku. Pia ningependa kuwa na creativity ya juu, iwe inanisaidia kufanya kazi au solve problems kwa njia mpya. Uwezo wa kucontrol emotions na kushugilika na pressure vizuri.

Kawaida na lala masa sita au nane kwa siku kulingana na schedule yangu. Kama ni na workload mingi, mimi hujaribu kulala masaa kidogo. Napenda kuanza kulala mavema ili mwili upate kukumzika vizuri na kuamkia fresh asubuhi. Usiku, mimi hujaribu kubakiza screen nyingi au stress nyingi ili using sleep ni sikosekane.

Kwangu, napenda upepo zaidi kuliko AC kwa sababu unaniweka fresh na hunipa vaibu ya natural. Nikitumia AC mara nyingi huwa poa lakini kuna times nafanya room kuwa kavu na si comfortable sana. Upepo, unapita, unasababisha fresh air, ikizunguka mara nyingine, unifanya nijisikie energized. Lakini kwa jioni au pale joto kali, AC ni muhimu saa.

Napenda kusherekea mafunikio ya timu kwa njia ya simpo lakini yenye vibe Mara nyingi tunakutana wote tukicheza kushare story za kazi na kusherekea matokeo tulioyapata Wakati mwingine sisi huenda kuchoma kanyama, kunywa chai, au soft drinks au kuenda kitu poa kufanya au tinkidogo Pia sisi hua tunatoa shukrani kwa kila mtu kwa contribution ya.

Kwangu, napenda paka zaidi kuliko mbwa, kwa sababu paka ni independent na si lazima uwape attention kila wakati. Napenda vile wapo cute, playful na sometimes wanapenda kukaa karibu na nawe bila kudemand sana. Kuna sometimes napenda kuwa na mbwa pia, especially wakiweza kuwa friendly na loyal. Napenda kuhusu wanyama wote.

Kwa sasa, naishi Nairobi. Mtaa mzuri na haso sana. Mahali ni naishi ni safe kidogo na kuna neighbors wema ambao wananisaidia pale kuna shida. Upenda vile kuna shops na maduka karibu. Kwa hiyo, almost kila kitu kiko karibu, reachable bila stress. Kw upande mwingine, environment ipo poa na kuna trees na space kidogo za kupumzika pale umesikia stress.

Napenda kufanya vitu simpo na familia yangu. Ile inatufanya tuwe karibu na kushia moments pamoja. Mara nyingi tunakaa pamoja, tukiongea story, kucheka na kushare meals. Hasaa diner ama weekend. Wakati mwingine tunapanga outings kidogo, labda kuenda park, picnic, awa hata movie night nyumbani. Pia napenda kusaidia familia zangu pale kuna needs.

Kila jioni kabla ya kulala na jitahidi kukreate routine kidogo ili nikae poa usiku Kwanza ucheck kazi zangu au vitu muhimu kwa siku inayofuata kama plan au reminders Bada ya hapo mimi urelax kidogo labda kuangalia video kusoma kitabu au kuchat na familia na marafiki Mara nyingine mimi ujiprepare kwa next day kwa organize bag.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali na sukuma wiki. Hasa pale kinapikwa vizuri na nyama au samaki upande. Napenda flavor yake simple lakini satisfying na hunipa energy kwa siku mzima. Pia napenda chakula hiki ni kama comfort food kwangu. Inanikumbusha nyumbani na memories nzuri za familia. Wakati mwingine napenda kujaribu variants nyingi za chakula cha jadi.

Kila joni kabla kulala na jitahili kucreate routine kidogo ili nikaye poa usiku Kwanza mimi hucheck kazi zangu au vitu muhimu kwa siku inayofuata kama plan au reminders Bada ya hapo mimi urelax kidogo labda kuangalia video, kusoma kitabu wao, kuchat na familia na marafiki, maranyingi, sana.

Ujuzi ni naitaji kuimarisha ni ability ya communication na time management. Communication ni muhimu sana iwe kazi au maisha ya kila siku. Ili nijue kueleza ideas zangu vizuri na kuelewa wengine pia. Time management ni ujuzi mwingine muhimu. Ju mara nyingine napata task nyingi na lazima nijua priority na kuorganize vuzuri. Ili nisishindwe na deadline.

Kwangu, napendelea kusoma habari kuliko gazeti kwa sababu ni fast na unaweza kupata updates kwa haraka. Napenda kuangalia news online au kwenye apps. Pia videos na articles zitanisaidia kuelewa story kwa depth. Gazeti poa lakini mara nyingi inachukua muda na si fast kama digital. Napenda news kwa sababu ina haraka haraka.

Kwangu, napenda kuchora zaidi kuliko kupaka rangi Kwa sababu, kuchora kuna nipa freedom ya kuexpress ideas zangu na imagination Napenda kwanza na penseli, kwa outline kwanza, alafu kuwana design inakuwa polepole kuchora rangi pia ni poa, hasapale unataka kufanya painting au kukomplete drawing Lakini napenda details na precision za kuchora kwanza.

Ndio, napenda muziki wajadi sana kwa sababu una vibe ya culture yetu na unanifanya nikumbuke nyumbani. Napenda vile unacheza story za maisha, tamaduni na historia na lyrics zake, mara nyingi zinamaana. Mziki wajadi pia unisaidia kupumzika, kurelax na kufil connection na familia na community. Wakati mingine napenda kucheza kidogo au kusing along.

Ninapoandaa ripoti za kazi. Kwanza, mimi hukusanya data zote muhimu na kucheck facts ili ziwe accurate. Baada ya hapo, mimi huchagua format inaofaa. Ikiwa ni word document, Excel, Excel, au presentation kulingana na type ya report. Mimi huandika kwa clarity na point kwa point. Kuhakikisha kila kitu kimeelezwa vizuri ili wasomaji waelewe without confusion.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota usiku kwa sababu kunanipa vibe ya peace na reflection. Nikitazama sky lililo clear na nyota zinang'aa. Mimi huhisi kama time inasita kidogo na unaweza kufikiria maisha, goals na ndoto zako. Pia ni moment ya kupumzika, kurelax na kudetouch kutoka stress za siku. Wakati mwingine nakaa na family au marafiki tukishare stories na kufurahisha beauty ya nature.

Kumbu kumbu nzuri za shule kwangu ni zile za kucheka na marafiki kwenye breaks na zile tunashirikiana kwenye group work au projects. Napenda vile tulipanga activities za shule kama sports day, drama ama competition pale tulipo kuwa creative na kushirikiana. Pia nakumbuka teachers walipo tufundisha kuwa patience na kutufanya tufahamu mambo mapyia Kwanjia ya poa si stress.

Ndio, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa dunia na watu walio tokea kabla yetu. Nikisoma au nikisikiliza story za zamani napata perspective ya vile mambo yaliyokuwa na jinsi yanavyohusiana na maisha ya sasa. Historia pia hunifunza lessons muhimu kama kuangalia mistakes za watu wa zamani na kujaribu kufanya vizuri zaidi kuliko walivyofanya wao kitambo.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu kuna nipa chance ya kuexplore area, exercise kidogo kupumzika ki mind, nikitembea napenda kuona surroundings, nature au haso ya city, pia huwa na time ya kufikiria mambo yangu kibinafsi, wakati mingine napenda kutembea na marafiki au familia tukiongea stories ya kushare moments for, pia mii ninjia mzuri ya kuavoid stress na kufeel fresh bila pressure.

Nchi ninaopenda kuitembelea ni japan, kwa sababu nimekua fascinated na culture yao, especially food na entertainment, napenda sana seafood yao, fresh na inautofauti, na vile wanapanga chakula kipresentation style, inaniburidisha macho na kinywa, pia napenda sana anime, na kuenda japan kungekua chance ya kuona original places na experiences behind favorite shows zangu, napenda vile culture yao ni unique, haina stress sana na kuna vibe ya teknolojia na tradition mixed together.

Hekima muhimu nileo jifunza maishani ni kuwa kila kitu kina timing yake na patience niki, si kila jambo linaenda kama unavyo panga, lakini ukiwa nasubira na kuendelea kushugilika, changamoto kidogo kidogo, matokeo mazuri hutokea, pia nimejifunza kuwa kujifunza kutokana na mistakes ni muhimu, na sila ma ujue kila kitu mwenyewe.

Kitu kinacho nifanya nicheke ni pale marafiki zangu wanapo sema vitu funny ama pale kuna situation za awkward lakini zinachekesha Napenda pia memes na video za funny stuff online zinanisaidia kupumzika na kuforgette stress kidogo Wakati mwingine ni jokes za familia ama wenzangu kazini na vile tunashare story za life na kucheka pamoja.

Kwa kawaida, mimi hufanya mazoezi ya asubuhi, juu napenda kustart day fresh na energize. Nikifanya exercises asubuhi, mimi hujikaza kidogo na hiyo hunisaidia kufeel active na kuend day vizuri. Lakini pia kuna siku wa ambapo mimi hufanya jioni, pale nafanya stressing kidogo, au ua light work baada ya kazi ili kurelax muscles na kupumzika. Mazoezi kwa kawaida ni routine yangu ya kila siku, si tu kwa health, bali pia kwa mood and energy.

Mahali pa kihistoria ningependa kutembelea ni Fort Jesus Mombasa kwa sababu ni place yenye story ndefu ya historia ya Kenya. Napenda kuona architecture ya zamani na kujua vile watu walikuwa wanakaa na kushughulika na culture zao. Pia napenda kujifunza story za battles na events zilizotokea pale ni kama kuconnect na history kwa njia ya real. Kutembelea mahali kama hizi kunanisaidia kuappreciate maisha ya sasa.

Mahusiano yangu na wazee wangu ni poa sana. Tunaelewana na kuheshimiana. Napenda kuuliza advice zao juu ya maisha, kazi na decisions kwa sababu wanajua mambo kwa experience zao. Wakati mwingine tunakaa na kuongea story, kucheka na kushare memories za zamani, pia kusaidiana pale kuna shida, wanajua jinsi ya kushughulika kwa subira na ushauri poa.

Kumbukumbu ya kutisha nilio nao nipale nilipo kuwa mdogo na kupotea wakati wa trip na familia. Nilihisi hofu sana. Juu sikuwa na idea ni wapi tunaenda au ni nani atatusaidia. Lakini bada ya muda tukapatana njiani na kila kitu kikawa poa. Kumbukumbu hii ilinifundisha kuwa subira na kuwa makini ni muhimu. Pia ni memory ambayo kila mara inanikumbusha kuprevi vizuri kabla kuenda mahali popote.

Pale kazi zinapokuwa za dharau, kwanza mimi huangalia ni serious kiasi gani na ni muhimu gani kwa dea angu. Mimi hujaribu kuzifanya attention kidogo bila kustress ama kudelegate pale kuna mtu mwingine anaweza kusaidia. Pia, mimi hujaribu kutoshikilia stress badala yake, mimi ufocus kwenye mambo muhimu zaidi. Wakati mwingine ni chill kidogo na ni plan namna ya kumaliza step kwa step. Kwa kweli, kushughulika na kazi za dharau kunanisaidia kuwa na subira, kuwa organized na kuwa avoid stress isiyo hitajika.

Kila mwezi, napanga malengo kwa kuangalia kazi zote ambazo zinaitaji attention yangu. Mimi huanalyze ni mambo gani muhimu zaidi na ni hatua gani lazima nifanye kwanza. Baada ya hapo, mimi uandika kwenye plana au diary yangu na kuweka target ya kila wiki ili nisishindwe. Pia, mimi ureview progress katikati ya mwezi kuona kama kuna adjustment yoyote inaitaji.

Ndiyo, mara nyingi mimi hununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka. Kwa mfano, napata airtime bills au vitu ndogo kama snacks au groceries. Mimi hucheck pia bayi na options tofauti kabila kudeside. Lakini maranyingine, napenda kuwenda dukani binafsi, kuona kitu kama kutouch before kununua. Kwa ukweli, kutumia simu, kuna nisaidia kusave muda na kufanya mambo kuwa urahisi bila stress.

Kwa kawaida, mimi hukunywa maji mara kadhaa kwa siku, kwa sababu ni muhimu kwa afya na ngugo za kimwili. Mimi huanza siku kwa glasi moja ya maji ya subuhi, kisha mara nyingina napendelea kunywa pale, ninapohisi, thirsty, au baada ya chakula. Pia, mimi hujaribu kunywa kidogo kidogo wakati wote kwa siku badala ya glasi nyingi mara moja, ili mwili usikose hydration.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la muziki na ilikuwa experience poa sana. Napenda vibe ya crowd, pale wakicheer na kusing along pamoja na music. Pia, napenda kuona live performance na kufill energy ya stage na wasanii. Wakati mwingine mimi uchanganya na marafiki, tukicheka, kuchat na kufurahia food pale. Kwa kweli, kuenda tamasha la muziki ni fun, hunirelax na hunipa mood poa kwa siku mzima.

Mimi ni mtu wakuhai zaidi kuliko kuchelewa. Mara nyingi, mimi ukuja tayari, kufanya show au event bila stress. Hii hunipa respect wa discipline na commitment yake, lakini pia kuna moment ya unexpected pale nyi uchelewa kidogo, lakini si mara nyingi. Kwa kweli, kwangalia mtu kama mimi, unisaidia kujua muhimu wa punctuality na kuwa tayari kwa kila wakati wa responsibility.

Chakula ni nacho zipenda zaidi ni ugali na sukumawiki. Hasaa pale kinapikwa vizuri na nyama au samaki upande. Napenda vile filova yake ni simple lakini full. Unisaidia kujua ni kiangalia chakula hiki. Nitaishi energies kwa siku. Pia napenda chakula hiki ni comfort food. Kina nikumbusha nyumbani na memories nzuri za familia.

Kwa kuweka afya yangu mzuri, mimi hufanya mambo kadhaa kila siku. Kwanza, mimi hujaribu kula vizuri kama mboga, matunda, na chakula, cha kiTanzania kwenye nutrition. Pia, mimi hujenga rutini ya mazoezi kidogo kidogo kama kutembea jogging ama exercises nyumbani. Mimi huhydrate mwili wangu, kunywa maji mara nyingi na kujaribu kulala vizuri ili body yangu ipumzike.

Mimi hufanya kazi na timu ya mbali na mimi hujaribu kukomunicate kila wakati kwa njia ya simu, chat au video call. Mimi uweka clear tasks na instructions na kila mtu anajua ni nini anafanya ili kila kitu kiende poa. Pia, mimi ureview progress mara kwa mara na kusaidiana na mtu pale anapo kuwa na shida. Wakati mingine, mimi ufanya meetings online ili kudiscuss mambo muhimu na kupana next step.

Ndiyo, mara nyingi miugawanya taka zangu nyumbani. Mimi weka plastics, karatasi na vitu vinavyo weza kudekompose tofauti, ili iwe raisi kuchukua na pia kuseidia mazingira. Pia, mimi usaidia kuavoid kuchanganya vitu na kuunda uchafu mwingi na nyuma inabaki safi. Wakati mwingine familia pia ushirikiana kila mtu anajua ni wapi vitu vinaenda.

Napenda kufanya marafiki wapya kwa kuanza kuongea na watu nilio kutana na au kazini shuleni au kwenye social events Mi hujua mtu kwa kushare story kidogo na kucheka pamode ili kujenga comfort Pia mimi hujaribu kuwa friendly na respectful, sio kuwa forceful Mara nyingine mimi ushirikiana kwenye activities ama interest zinazo fanana.

Simu yangu unihelp sana kila siku. Mi huanza siku yangu kwa kuchek messages na identifications. Kisha napenda kutumia social media kidogo kuona stories na marafiki na happenings. Pia mi uchek news na updates mbalimbali. Na mara nyingine mi hutumia kwa kupiga simu ama chat na familia na wenzangu. Nikitumia simu pia unihelp kuorganize maisha yangu na kama kunot mabo muhimu au kupanga schedules.

Ndiyo, mara nyingi mimi hufanya mitamba ya kijamii kama kushare story, picha au kushirikiana na wenzangu kwenye jambo lolote, napenda kuangalia happenings na marafiki na familia, kucomment au kucheka pamoja ya pale kuna kitu fani, pia husaidia kukonek na watu wengine, kushirikiana au kuandua news mbali mbali, lakini ujaribu pia kuwa makini na tarifa ninazo share.

Habari napata kutoka suhemu kadhaa. Mara nyingi mimi ungalia televisheni, radio na gazeti kustay updated na happenings za nchi na dunia. Pia napata habari kutoka marafiki, familia na wenzangu. Tunashare stories na updates. Wakati mwigine mimi wangalia noticeboard pale kazini au shule au kuambua na watu pale kuna kitu muhimu kinachoendelea.

Muda wa mwisho, unishugulikiwa kwa kupanga vizuri na kuanzia mapema kadri inavyowezekana. Mimi huangalia kazi zote ambazo zinahitaji atention ya haraka, kisha mimi huuorganize steps for step ili kila kitu kifanyike bila stress. Pia, mimi hujaribu kufocus na kuavoid distractions na pale kuna changamoto, kuchil kidogo na kupanga namna ya kumaliza kazi.

Napenda kushiriki katika jamii yangu kwa kuhelp pale kuna shida kushiriki kwenye activities za community na kusaidia wale wanoitaji support kidogo Mara nyingine mimi uchangia kwa kazi za safi, kusaidia watoto au waze pale wanapo hitaji msaada au kushirikiana na jirani za zangu katika events za community Pia mimi ushare knowledge na skills zangu pale kuna chance ili kusaidia wengine kujifunza ambacho mimi najua.

Kwa kawaida mi hutumia wi-fi pale ipo available kwa sababu ni stable na inanditaishia kazi na kufanya mambo mingi mtandaoni lakini wakati hakuna wi-fi mi hupiga data ya simu ili niendelee kucheck messages, social things na news mara nyingine miu mix wi-fi au data wakati ni konjiani au kazini yaa.

Ningependa kujifunza mambo mapya kila siku lakini hasa vile vina nisaidia kuboresha maisha yangu na kazi yangu. Kwa mfano ningependa kujua skills za kutumia teknolojia mpya namna ya kuorganize mambo vizuri au kuimprove communication na wenzangu. Pia ningependa kujifunza studies za personal growth kama kumanage muda, kushughulika changamoto na kushirikiana na watu wazuri.

Ndio, napenda sana chakula ya kitamu, napenda vile flavor yake ni poa, spices zipo sawa, na kila bite hunipa satisfaction. Mara nyingi napenda chakula, kitamu, kiwe fresh, kama nyama, samaki, chips, ama mboga za mtaa. Pia napenda kujaribu dishes mpya pale kuna chances, ili ni taste yangu iwe fresh na tofauti.

Somo la sayansi ni nayopenda zaidi ni biolojia. Napenda kujua kuhusu umwili wa binadamu, mimea na viumbe wengine, vile vinavyo fanya kazi na kushirikiana. Pia napenda experiments na kuona things happen live. Nimekua interesting zaidi ukuliko kusoma tu. Mara nyingine napenda chemistry kidogo pale kuna reaction inatokea ambayo hunifasinate.

Ningependa kufikia juu katika kazi yangu, sio tuu kwa taito au nafasi, bali pia kujua ni me-stretch potential yangu na kufanya kazi kila vizuri Napenda kuwa expert pale nilipo, mtu anajulikana kwa ujuzi na attitude nzuri kazini Pia ningependa kumenta wengine na kusaidia wenzangu kukua kama mimi maishani.

Ndiyo, nimewahi kuona bahari na ilikuwa experience poa sana. Napenda vibe ya maji makubwa, jinsi mawimbi yanavyogonga na upepo wa bahari unapokupiga. Pia napenda kuangalia rangi ya maji na jinsi jua unavyo chomoza au kupoa pale horizon. Wakati mwingine hufanya activities ndogo ndogo kama kutembea kwenye mchanga au kuangalia samaki.

Ndio, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi na unisave muda. Mara nyingi mi huangalia vitu kama vinavyo kuwa poa bei yao na reviews za watu wengine kabla ya kudeside kama ntanunua. Pia napenda kucheck options mbali mbali, kisha kuoda pale nnapenda. Lakini mara nyingine napenda pia kuenda dukani kuona kitu mwenyewe kabla ya kununua.

Kazi inaizamini zaidi ni ile inafanya kizuri na inasaidea wengine ama timi yangu Napenda kazi ambayo leta results poa ambapo efforts zangu zinatambuliwa na kuonekana Pia napenda kazi ambayo nisaidea kujifunza vitu vipya na kuimprove skills zangu Wakati mwngine ni kazi ndogondogo lakini ikiwa imefanya kuwakea undipa satisfaction kubwa sana.

Ninapoenda mtukutano mi hujiandaa na mi uanza kwa kuangalia ajenda ya mambo yanayo jadiliwa na kuhakikisha nimejua point zangu vizuri. Mimi uprep notes kidogo kuangalia statistics, za information muhimu zinazohitajika. Pia mi hujipanga naenda nimedress vizuri kuhakikisha presentation yangu iko neat na professional. Wakati mwingine mi upractice pale kuna sehemu nitazungumza ili niwe confident.

Ndiyo ni mawe kulima mara kadhaa na penda vile ni activity ya hands-on Unapojua umepanda mboga au matunda na kuona yanakuwa polepole Mara nyingine ufanya iyo kazi na familia au marafiki kushirikiana na kucheka pamoja pale tunapofanya kazi Pia kulima huni help kwa understand nature na muhimu wa persistent wakila unaitaji care, maji na subira ili mimei pevi.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Napenda kuona taste of tofauti, spices na vile chakula kinapikwa na mara nyingi hunifascinate kuona culture tofauti kupitia chakula. Wakati mingine mi hujaribu pale kuna restaurant mpya au pale marafiki wanapendezwa kitu mpya. Pia ni fan pale kuna surprises kidoko kwa flavor ambazo sijasikia au kuonja before.

Chakula ni nacho kula mara nyingi mchana ni ugali na mboga ama wali na mharagwe Kwa sababu ni poa, unikithi, nikiwa na njaa na unisaidia sawa nakuwa na energy ya kutosha kwa siku Mara nyingine hujumuisha nyama ama samaki kidogo ili niwe satisfied na full Napenda pia chakula kitakuwa fresh na kinachopikwa vizuri Hili test iwe poa na mudi yangu.

Ndiyo nimawahi kufuga mnyama mara kadha. Mara nyingi ni kuku ama mbuzi kidogo na napenda vile unajua unachoitaji kufanya kila siku. Kama kumpa chakula, maji na kuwakikisha yuko poa. Pia mi ufanya hiyo kazi na familia kushirikiana na kucheka pamoja pale kuna moment za funny au stressful. Kufuga mnyama kuna msaidia kujua responsibility subira na umuhimu wa care.